Jee umewai kusikia mziki ukipigwa alafu miguu yako ikaanza kujisogeza yenyewe bila hata kupanga. Umewai kuwa na huzuni lakini wimbo mmoja ukapigwa na moyo wako ukabadilika ghafla ukajaa furaha. Jee umewai kujuliza kwa nini watu wanapenda kucheza ngoma tangu zamani mpaka leo. Katika sherehe ibada na hata nyumbani peke yao. Basi leo mada yetu ni hii jee unapenda kucheza ngoma. Na leo sitazungumzia tu kucheza ngoma kwa burudani bali nitazungumzia kwa nini ngoma ni muhimu, ina maana gani na inatufunza nini. Wengi wakisikia neno ngoma wanafikiria mziki, vicheko, sherehe na furaha, lakini ukweli ni huu. Ngoma ni lugha, ni njia ya kuonesha furaha, huzuni, shukrani, upendo na hata ushindi. Kuna wakati maneno yanashindwa kueleza hisia lakini mwili unaweza kueleza kupitia ngoma. Kwa upande wangu, ndiyo napenda kucheza ngoma, na si kwa sababu nataka kuonyesha watu hapana. Bali, kwa sababu ngoma inanifanya, nijisikie huru, mwenye furaha, na mwenye nguvu mpya. Kuna wakati, mtu anachoka na maisha, lakini anapocheza ngoma, stress inapungua, moyo unafunguka, na tabasamu linakuja. Zipo sababu nyingi, ambazo, zinanifanya nipende ngoma, lakini nitazieleza moja baada ya nyingine. Kwanza, ngoma hunipa furaha. Wakati naanza kucheza ninasahau shida mawazo na uchovu ni kama moyo unapata nafasi ya kucheka. Ngoma pia huondoa stress. Watu wengi wana stress ya kazi, familia, ya pesa na mahusiano lakini ukicheza ngoma, mwili unajisikia mwepesi ni kama unatoa mzigo. Ndiyo maana wengine wanasema ngoma ni therapy. Tatu, ngoma ni mazoezi ya mwili. Kucheza ngoma si mchezo tuu ni mazoezi. Ngoma huongeza stamina, huimarisha moyo, huunguza, calories, na huimarisha misuli. Kwa hiyo, mtu anapocheza ngoma, anajenga afya yake bila hata kugundua. Nne, ngoma huongeza kujiamini. Wakati mtu anaweza kucheza ngoma, anajisikia na uwezo, ana ujasiri, na yuko huru. Hata kama huchezi vizuri sana, ukijiamini na kucheza kwa furaha unakua tayari mshindi. Ngoma huunganisha watu katika harusi, birthday, sherehe za kijadi, sherehe za kitaifa na hata kanisani au msikitini kwenye matukio maalumu. Ngoma huleta vicheko, ukaribu na upendo. Watu wakicheza pamoja, ugomvi hupungua, aibu inapotea na urafiki unaongezeka. Ngoma ni daraja ya kuunganisha mioyo. Ngoma ina sehemu muhimu katika maisha zetu. Kila jamii ina ngoma yake. Kuna ngoma za harusi, ngoma za mavuno, za sherehe, za kuomboleza, na ngoma za kuonyesha ushindi. Ngoma zetu zinabeba historia, mila na utambulisho. Kwa hiyo, unapocheza ngoma ya asili, unacheza pia utamaduni wako. Ni muhimu kuelewa pia upande mwingine, wengine hawapendi kucheza ngoma kwa sababu, wana aibu, wanaona kama hawajui, wanagopa watu watawacheka na hawapendi mziki wa sherehe. Lakini ukweli ni huu, ngoma si mashindano, ngoma ni furaha, ni kujachilia na kuwa huru. Hata kama unacheza taratibu, bado ni ngoma. Ngoma inanifundisha mambo mengi, kwanza ni ujasiri, usiogope kuonekana, pili furaha, maisha si mateso tu, kuna kucheka pia, tatu umoja, furaha, ikishirikishwa, huongezeka, uhuru, usifungwe na mawazo ya watu. Naomba nihitimishe kwa swali lile lile. Jee, unapenda kucheza ngoma. Kwa upande wangu ndio napenda kwa sababu inanipa furaha. Huondoa stress ni mazoezi ya mwili na huleta umoja na ni sehemu ya utamaduni. Kwa hiyo, hata kama hujui kucheza sana, jaribu vile uwezavyo. Cheza nyumbani, cheza kwenye sherehe, cheza kwenye mziki unaoupenda. Kwa sababu maisha bila furaha ni kama mwili bila pumzi na ngoma ni moja ya njia rahisi ya kuleta furaha asanteni.

Jee, umewahi kujiuliza kwanini baadhi ya watu wanapenda kuwa na marafiki wengi? Huku wengine wanapata shida kuwakaribisha watu wapya katika maisha yao? Jee, umewahi kuona mtu akicheka au kuzungumza na mtu mpya na ukaona huyu ana urafiki wa ajabu? Jee, umewahi kujuliza, jee, mimi ninafanya vipi marafiki wapya? Leo mada yetu ni unafanya marafiki wapya vipi, na nitazungumzia mbinu sifa muhimu na sababu kwanini kufanya marafiki wapya ni muhimu. Kabla ya kuingia kwenye mbinu ni muhimu kuelewa, rafiki ni zawadi. Rafiki ni mtu anaye kusikiliza, anaye kusaidia, anaye kushirikisha furaha na uzuni, na anakusaidia kukua kiakili na kihisia. Kwa hiyo, kufanya marafiki wapya si tuu burudani, mbali ni kuongeza thamani katika maisha yako. Kuna sifa kadhaa za mtu anayefanya marafiki wapya kwa urahisi. Kwanza tabasamu. Mtu anaye bebwa na furaha na tabasamu huvutia wengine. Ukarimu wa maneno. Kusemu maneno ya heshima kupongeza au kuwa na salamu mzuri. Ukweli na uaminifu. Wengine wanapenda kuwa karibu na mtu mwaminifu. Kusikiliza. Rafiki mzuri si yule anaye zungumza kila wakati mbali yule anaye sikiliza pia. Kwa hiyo, tabia zetu zinafanya mtu kuwa rahisi kufanya urafiki au kuwa mgumu. Basi, nitashiriki baadhi ya mbinu muhimu za kufanya marafiki wapya. Kwanza ni kuanzisha mazungumzo. Maranyingi urafiki huanza kwa maneno machache. Kama hujambo, habari za leo, ninaona una kitabu kizuri. Nibora kweli, maneno madogo yanaweza kufungua mlango wa urafiki. Pili, kuonyesha heshima na upendo. Wakati unapo kutana na mtu mpya hakikisha, unamuheshimu, unamsikiliza, unasikiliza kwa makini bila kuingilia mazungumzo yake. Hii hufanya mtu ajisikie huru na kukupenda. Tatu, kushirikiana katika shughuli. Shirikiana na wengine katika shughuli kama vile michezo, sherehe, darasa na kazi za shule au ofisini. Kushirikiana kuna kuwa urafiki kwa sababu mnashirikiana pamoja. Nne, kuonyesha tabia nzuri. Tabia nzuri kama kuaminika, kuongea kwa heshima, kushirikiana na kuonyesha huruma. Hufanya mtu kuwa tayari, kuwa karibu na wewe. Kufanya marafiki wapya si burudani tu kuna sababu nyingi muhimu, kwanza marafiki husaidia katika shida, mtu mzuri anaweza kukusaidia pale unapokuwa na tatizo. Pili, marafiki husaidia kukua, rafiki anakushawishi kuwa bora, anashirikisha ujuzi na anakuinua kiakili. Tatu, marafiki husaidia furaha, heshima na vichekesho, vinapo shirikiana na marafiki, furaha inoangezeka marambili. Nne, marafiki huongeza mtandao wa maisha. Watu ambao unwaona leo wanaweza kuwa msaada kesho katika shule, kazi au maisha binafsi. Si kila wakati ni rahisi kufanya marafiki wapya. Kuna changamoto kama vile, kugopa kuanzisha mazungumzo, kukosa ujasiri, aibu, au kutofautiana na wengine. Lakini kama tutafuata mbinu tulizo zizungumzia, tabasamu heshima kusikiliza, kushirikiana, urafiki utakuwa wa rahisi. Kumbuka kuwa, urafiki ni zawadi, siyo tu mtu wakucheka nae. Urafiki ni mtu anae kuezesha, kuwa bora, kukupa furaha na kukusaidia wakati mgumu. Kila mtu ana nafasi ya kupata rafiki mpya, ikiwemo wewe. Naomba niitimishe kwa swali, jee una marafiki wapya? Unafanya vipi urafiki mpya? Je, unatumia tabasamu, heshima na kushirikiana kufanya urafiki? Kwa upande wangu, napenda kufanya marafiki wapya kwa sababu, unanifundisha kuwa na heshima, unanifundisha nijisikie furaha, unanijenga kiakili na kihisia, na unanisaidia kukua kama mtu. Kwa hivyo, jaribu kuanzisha mazungumzo usikilize, cheka, heshimu wengine na shirikiana. Kwa urafiki mzuri, maisha ujawa, mazuri, asanteni.

Je, umewai kujiuliza nataka kufikia nini katika maisha yangu ya kazi? Je, umewai kuona watu fulani wanafanikiwa kazini na ukauliza? Je, wao walianza wapi na wamesonga vipi? Je, umewai kuota kuhusu mafanikiwa yako lakini ukashangaa ni hatua gani ya kwanza unayopasa kuchukua ili kufanikisha ndoto zako? Leo mada yetu ni, unataka kufikia wapi katika kazi yako. Na nitazungumzia malengo yangu kazini kwa nini ni muhimu kuwa na malengo na hatua za kuyafikia. Kazi sio tu sehemu ya kupata pesa, kazi ni sehemu ya kujenga maisha, sehemu ya kuonyesha uwezo watu, sehemu ya kufanikisha ndoto zetu, na njia ya kuleta mabadiliko kwa familia na jamii. Kwa hiyo, kujuliza unataka kufikia wapi katika kazi yako ni muhimu sana. Kwa upande wangu, napenda kufikia mafanikio binafsi. Hii inamaanisha kuwa na ujuzi mzuri katika kazi yangu, kuweza kufanya kazi kwa ufanisi, na kuwa mtu wa kuaminika kazini. Kwa sababu, mafanikio binafsi husaidia kuunda msingi dhabiti na mafanikio makubwa baadaye. Napenda pia kufikia hatua ambapo kazi yangu inainua wengine. Hii inawezekana kuwa kuwasaidia wenzangu kuboresha ujuzi, kuwashirikisha maarifa yangu, au kuwa mfano mzuri kwa watu wanaoanza kazini. Kwa sababu, kazi sio tu kupata manufaa binafsi, bali pia kuleta mabadiliko chanya kwa wengine. Napenda kufika mahali ambapo, kazi yangu inathaminiwa, inachangia kwa jamii au shirika, na inanipa nafasi ya kukua zaidi. Kwa mfano, kama ninafanya kazi ofisini, napenda kuingia nafasi ya uongozi au kuwa mtaalamu aliye na ujuzi mkubwa. Kwa sababu, thamani yangu kazini ni njia ya kuonyesha uwezo wangu wa kuleta matokeo mazuri. Kazi yangu sio tu kuhusu leo, bali pia kuhusu kesho. Napenda kufanya mahali ambapo kazi yangu inani. Fikisha ndoto yangu kukua kubwa kama kuwa na kampuni yangu. Kuanzisha mradi muhimu na kuleta mapinduzi katika sekta yangu. Kwa sababu bila ndoto kubwa, kazi inakua kikomo na bila maana. Malengo haya, hayata fikiwa bila juhudi hapa kuna baadhi ya njia. Kwanza kuendelea kujifinza kila siku, jipengele jipya, ujuzi upya na elimu mpya. Pili, kuwa mwaminifu na mwenye bidi. Bidi inatengeneza nafasi ya mafanikio na uaminifu ufanya mtu wakutegemee. Kushirikiana na wenzako, inasaidia kukuza mafanikio yako. Nne, kujiweka changamoto kuamua kufanya zaidi ya kawaida huongeza nafasi za mafanikio. Tano, kujua malengo yako vizuri. Andika malengo yako, panga hatua kisha yaendelee kufanyiwa kazi kila siku. Malengo yanatupa mwelekeo, bila malengo kazi inaweza kuwa hakuna maana. Malengo yanatupa motisha ukiwa na lengo hata wakati wa uchovu au changamoto, moyo unachocheka. Malengo yanajenga thamani. Watu wanao ona wewe una malengo, wanakuheshimu na kukutegemea. Malengo pia yanakuandaa kwa mafanikio makubwa. Malengo madogo ni kama hatua kuelekea malengo makubwa. Je, unataka kufikia wapi katika kazi yako? Ni malengo gani makubwa unayo jiwekea? Unachukua hatua zipi kila siku kufanikisha malengo yako. Kwa upande wangu, napenda kufikia mafanikio, binafsi, kuinua wengine, kuongeza thamani kazini na kufanikisha ndoto zangu ziwe kubwa. Kwa sababu malengo kazini ni nuru ya maisha yanatupa mwelekeo, motisha na furaha. Kwa hivyo, tufanye kazi kwa bidii tujifunze kila siku, tushirikiane na tuendelee kupiga hatua. Maisha kazini hayana maana bila malengo asanteni.

Je umewahi kuamka asubuhi ukashanga jinsi nguvu zako zimepungua na ukaona njia bora ya kuzipata ni kucheza michezo umewahi kuona watoto wakicheza na kujiuliza. Je mchezo huleta furaha tu au pia inatusaidia kukua umewahi kujiuliza nina michezo gani ninayopenda na kwanini ninapenda kucheza. Leo mada yetu ni unapenda mchezo gani. Nitazungumzia michezo ninayopenda kwanini napenda kucheza na manufaa yake kwangu. Napenda michezo tofauti kulingana na wakati na mazingira. Miongoni mwa michezo ni ninayoipenda ni mpira wa migu. Napenda mpira wa miguu kwa sababu ni mchezo wakijamii, unaleta mshikamano kati ya wachezaji na unanifundisha kufanya kazi kwa pamoja. Pili, mpira wa kikapu. Mpira wa kikapu ni furaha kwangu kabisa. Unahitaji umakini na haraka, unanifanya niwe makini na kuhesabu hatua zangu, na ninjia nzuri ya mazoezi ya mwili. Tatu, michezo ya mbadala nyumbani au darasani. Michezo kama kazi ya kimwili ndogo kukimbia au kucheza karata pia inanifurahisha. Inafanya akili yangu ichukue mapumziko kutoka shule au kazi, inafanya ni kumbuke marafiki na kucheka pamoja. Sababu ninazo penda kucheza, michezo ni nyingi. Kwanza furaha, michezo inanifanya nijisike furaha, kucheka na kusahau mawazo mabaya. Pili mazoezi ya mwili. Michezo hufanya mwili wangu uwe na nguvu, moyo wangu uwe imara na misuli yangu iendele kuwa na afya. Tatu ni ushirikiano na marafiki. Kwa kucheza na vikundi kama mchezo wa mpira wa miguu au kikapu, unajifunza kushirikiana kuhesabu nafasi na kusaidia wenzako. Nne, ujasiri na kuamua haraka. Michezo, hujifunza kuamua haraka. Kuwa na ujasiri na kukabiliana na changamoto. Michezo, haina manufaa tu ya furaha bali pia inafaida kubwa kwangu. Kwanza, afya ya mwili. Ninakua na nguvu, moyo wangu unafanya kazi vizuri na misuli yangu inakua imara. Pili, afya ya akili. Ninapocheza mawazo mabaya yanapotea akili inatulia nauwezo wakujifunza unaboreshwa. Tatu, ushirikiano na urafiki. Michezo hufundisha kushirikiana na wenzangu kuaminiana na kusaidiana. Nne, kujenga nidhamu. Napata nidhamu ya kushirikiana na wenzangu kufuata kanuni na kuwa mcheshi. Tano, kuongeza ujasiri. Napata ujasiri wakujaribu kitu kipya kucheza na watu wapya na kuonyesha uwezo wangu bila aibu. Napenda kucheza michezo kwa wakati maalumu. Asubuhi, kabla ya kuanza shule au kazi ili kupata nguvu, mchana wakati wamapumziko kwa kucheka na marafiki. Jioni ili kupumzika baada ya siku ndefu. Na napenda michezo iwe mahali penye usalama, kama vile uwanjani, bustanini, au chumba cha michezo pale nyumbani. Michezo si burudani tu, hutufundisha kushirikiana na wenzetu, kuheshimu sheria, ujasiri na nidhamu, kukabiliana na changamoto, furaha na afya ya mwili na akili. Kwa hivyo, michezo ni darasa la maisha, linalo fundisha masomo muhimu ya kila siku. Ni tamalizia kwa maswali haya. Je, unapenda kucheza michezo gani? Kwanini unapenda michezo hiyo? Na nifaida gani unayoipata kutokana na michezo unayoicheza? Kwa upande wangu, napenda mipira au mpira wa miguu, mpira wa kikapu na michezo ya nyumbani kwa sababu inanifanya nijisikie furaha, ufanya mwili wangu uwe imara na hufundisha kushirikiana, pia ujasiri na nidhamu. Kwahiyo, michezo si burudani tu. Bali ni njia ya kukuza afya akili na mahusiano asanteni.

Je umewahi kukaa na mzee wako ukamsikiliza akisimulia maisha ya zamani. Umewahi kujiuliza kwanini wazee huwa na busara nyingi na maneno yenye uzito. Umewahi kufikiria kwamba siku moja na wewe utakua mzee na utatamani watu wakuheshimu na kukusikiliza. Mada yetu leo ni una mahusiano gani na wazee wako. Ni mada yenye maana kubwa sana kwa sababu mahusiano yetu na wazee wetu, iwe ni wazazi, babu au bibi, wajomba, shangazi au wazee wa jamii yanaweza kuamua namna tunavyokuwa, tunavyofikiri na tunavyoishi. Wazee si watu wa zamani tu, wazee ni mzizi ya familia, walimu wa maisha, walinzi wa maadili na hazina ya historia. Wazee wanabeba uzoefu, mafunzo, makosa waliofanya na ushahidi waliopata. Kwa hiyo, kuwa na mahusiano mazuri na wazee ni kama kuwa na maktaba ya maisha karibu na wewe. Mahusiano yangu na wazee wangu ni ya heshima, upendo, kusikilizana na kujifunza. Ninajitahidi kuwa karibu nao kwa sababu najua wazee hawapo milele. Kuna siku watakusekana na kile nitakacho baki nacho ni kumbu kumbu, ushauri wao na mafunzo yao. Kwa hiyo, ninajitahidi kuwaonyesha thamani yao mapema, si kusubiri kesho. Kuna njia nyingi za kuonyesha mahusiano, mazuri na waze. Kwanza, kuwasalimia kwa heshima. Salamu ni kitu kidogo lakini kina nguvu, wazee hupenda kusalimiwa, kuitwa kwa heshima na kuonekana kuwa wanathaminiwa. Pili, kuwasikiliza. Wakati wazee wanazungumza, usiwakatize. Kusikiliza ni ishara ya eshima. Wazee wanapenda kuzungumza kwa sababu wana kitu cha kufundisha. Tatu, kuwatembelea au kuwapigia simu. Mahusiano hayawezi kujengwa kwa kimya. Hata kama uko mbali, piga simu, tuma ujumbe au uliza hali. Maneno kama shikamoo, ukoje leo, yanaweza kumfanya mzee, ajisikie anapendwa sana. Nne, kuwasaidia. Wazee wengi hawana nguvu kama vijana. Wengine wanakuwa na magonjwa, wengine wanahitaji msaada wa kawaida. Kuwasaidia ni upendo, wa vitendo, na ishara ya shukrani. Mahusiano na wazee ni muhimu kwa sababu zifuatazo. Kwanza, wazee hutupa busara, wazee utufundisha maadili, wazee hutufundisha historia ya familia na mwisho wazee hutufundisha shukrani. Si kila wakati mahusiano na wazee hua mazuri, kuna changamoto kama vijana kuamini wazee hawajui chochote, wengine husema hawa ni watu wa zamani. Pili ukosefu wa muda, watu wanakuwa na shughuli nyingi za kazi, shule au biashara. Lakini mzee anahitaji dakika kama kumi tu za kuzungumza. Mwisho ni tofauti za mawazo. Mzee anaweza kuwa na mtazamo tofauti lakini tofauti ni sababu ya kukosa heshima. Mahusiano yangu na wazee yamenifundisha kuheshimu watu hata kama hawafikirii kama mimi kuwa na subira kwa sababu kila kitu kina muda wake kuwa na unyenyekevu kwa sababu maisha ya na mizunguko na kuthamini familia kwa sababu familia ni ngao. Naomba nihitimishe kwa maswali ya hamasa. Una mahusiano gani na wazee wako? Je, unawasalimia? Unawasikiliza? Unawatembelea? Je, unawapa thamani wakiwa hai au utakuja kujutia baadaye. Kwa upande wangu, ninaamini mahusiano na wazee ni muhimu kwa sababu. Wao ni hazina ya subira, wao pia ni hazina ya busara, wao ni walimu wa maadili, wao ni mizizi ya familia, na wao ni baraka katika maisha yetu. Tuwaheshimu wazee wetu, tuwapende na tuwathamini. Kwa sababu, mtu asiheshimu wazee, anajikata mizizi yake mwenyewe. Asanteni.